Uzoevu wa kazi ulionifundisha zaidi ni kufanya kazi kwa vitendo nikiwa karibu na watu tofauti. Hasa, katika mazingira yenye changamoto, kufanya kazi chini ya shinikizo kulinifundisha umuimu wa kupaka kazi vizuri kwa mvuimulivu na kufanya maamuzi kwa oraka lakini kwa busala. Pia, kufanya kazi na timu kulinifundisha mawatiliano bora kweishimu mawazo ya wengine na kuelewa kuwa mafanikiwo ya kazi utegemea ushirikiano. Nilijifunza kuwajibika, kusimamia munda na kutatua matatizo ya nayo jitokeza bila kukatatama. Uzoevu huu ulinishenga siyo tuku kitalamu mbali pia kimaadhili na kifikra na kuniandaa kukubaliana na changamoto za kazi na maisha kwa ujumla.